Mimi napenda paka zaidi. Paka ni wanyama wenye hila na wanapenda kuwa pekea yao wakati mwingine. Lakini pia ana upendo na ni marafiki wazuri wa nyumba. Mbwa pia, wapenzi sana. Lakini mimi napendelea tabia ya paka, utulivu wake na jinsi wanavyo weza kuwa wapole na wachezaji.

Ndiyo, mimi napenda mvua, hunifanya nijisikia mtulivu na mwenye amani, hasa ninapokuwa nyumbani, sauti ya mvua hunisaidia kufikiri vizuri na kupumzika, pia mvua huleta baridi nzuri na kufanya mazingira yawe safi na yenye uhai zaidi, pia mimi sipendi mvua ambayo ni kubwa sana, ambayo inakuja kuleta mafuriko na kuharibu bidhaa za watu.

Mimi ningependa kutembelea Paris, Ufaransa. Napenda sana historia yake. Majengo yake ya kuvutia kama mnara wa A4 na utamaduni wa sanaa. Ningefurahia sana kutembea mitaani kuonja vyakula vyao na kujifunza maisha ya watu wao. Kwani ni mji unao vutia na wenye mvuto wakipekee duniani.

Nakumbuka mwalimu wangu wa sayansi shuleni. Alikuwa mwalimu mnyekevu lakini mwenye mskumo mkubwa. Alitufundisha kuwa na uvumilivu, kutupa changamoto za kufikiri na kutufanya tushirikiane darasani. Kila somo lake lilikuwa la kuvutia na bado nakumbuka maneno yake ya motisha kuhusu kuendelea kujifunza bila kujali changamoto.

Mimi huenda maktabani maramoja au mbili kwa mwezi, kulingana na mahitaji ya kusoma au kupata raslimali za kielimu. Hapo napata vitabu magazeti na nyaraka muhimu ambazo siwezi pata mtandaoni na pia huwa nafasi nzuri ya kusoma kwa utulivu na kujifunza mambo mapya bila usumbufu.